Naam asubuhi kila asubuhi ninapoamka. Huakikisha nimekimbia mita mita mbili kila siku ili kunyorosha viungo vyangu na kutengeneza misuli ya mwili kuonekana na mwonekano mzuri. Ukimbiaji wangu wa asubuhi hufanya ninachangamka kazini na pia nachangamka katika kazini ninayoifanya. Basi pia mimi hutengeneza chai ya wazio ambayo hunisidia sana katika kusisimua akili yangu ama kusisimua hisia zangu na kunichangamsha baada ya kulala na pia mimi huenda bafuni na kuoga na kujitayarisha kwa mavazi ambayo yana muonekano mzuri ili niweze kuenda kazini.

Naam ninapo hitaji msaada kazini basi mimi huongelesha wale wasaidizi ama wafanya kazi wenzangu kwa lugha ya upole lugha ambayo ni ya heshima ili waweze kunisaidia kufanya kazi ambayo imenishinda ama kazi yangu ambayo ni mingi kufanya pekee yangu Basi ukiwaongelesha ama kuwaweka kwa makude na kuwaambia kwa upole Basi unafanya kazi hiyo Ukijia ama wanakuja kukusaidia.

Naam, ninashughulikia muda vipi kazini naam, muda kazini mimi, mimi uhakikisha niko na saa ambayo inanipanga ama saa ambayo inanionyesha kazi ambayo nafaa kufanya muda fulani, mpaka kwa mpaka muda fulani, halafu nitabadirisha kwenda, Yani kwa mabano, time table ama time keeping hizo ndivo vitu vinavyo nisaidia sana katika kupanga muda wangu ama vinavyo nisaidia sana katika shughuli mbali mbali kupanga muda wangu nikiwa kazini Pia kama siyuko kazini, saa unisaidia sana.

Na vipindi kama mfereji, vipindi kama wakati wa kuona habari hizo ndizo, wakati wa kuona habari ambazo zimejiri kwa siku habari ambazo zinaendelea dunia mzima hizo hiyo ndicho kipindi ambacho mimi hukifuata sana, sana katika TV yangu Maana hizo ndizo vitu vya maana kujua nini kinaendelea, nini kilitokea dunia hapa na pale nini ndicho kitakachofanyika yeah hizo ndizo vitu ambazo mimi hutaka zaidi kuviona.

Naam, jioni yangu huanza saa kumi pale ambapo nimetoka kazini na kujumuika na wanzangu wakiwa uwanjani tukufanya mazoezi ya kucheza mpira hapa na pale. Pia husaidia sana katika kupunguza mawazo ya kazi, msongomano wa mawazo ya kazi. Basi mimi hutoka hapo uonjani na kuenda nyumbani kutengeneza chakula cha jioni na pia mimi huakikisha nimeoga basi na kuingia mtandaoni kuwakikisha kwamba kuona habari ambazo zimetokia kwa siku ya leo, na nini kinichofanyika alafu mimi huingia kitandani na kulala.

Nam, wakati wabaridi kari mimi uweza kutengeneza chai moto iliweze kunitoa baridi. Na pia wakati wabaridi kari mimi upendelea kukaa sehemu yajoto, unaeza tengeneza moto wakuni na ukae kando ya moto ili uweze kujieka kueka mwili wako katika hali ambayo inafaa. Na pia uneeza vaa manguo ama nguo nzito ambazo zina kukinga kutokana na baridi hiyo ili kueka mwili kwa atika hali. Ambayo inafaa.

Napenda kuongea kushinda kuliko kuandika Maana kuongea unasidia kutoa habari hiyo ama habari ambayo imetolewa kwa kuongea huenda kuwa haraka na watu huyelelewa kwa haraka kushinda habari ambayo imeandikwa Kufanu unapo ona habari ambazo mtu anaongea basi unaelewa zaidi mana anakuwa anakufafanulia zaidi ambacho kimejiri kwa njia ya mdomo, kwa lugha ambayo wewe mwenyewe unaipenda basi unaweza kuelewa zaidi kuongea kunafanya watu wakuelewe zaidi kuliko kumandishi ama kuliko kuandika.

Hali ya hewa kuna jua kali ama sehemu ya leo imekua na jua kali maana na hewa yenyewe imekua na joto fulani. Basi mimi nimevalia nguo yangu laini ama kwa mabano inaitwa 'vest' nguo hio ambayo inanisadia katika kupunguza joto mwilini na pia inasadia katika kupigwa na hewa ambayo kupigwa na hewa mwilini ili kutuliza mwili Kwa hali kama hii mimi hupendelea kukaa kwa kivuli ama kwa nyumba ili kuzuia kuzuia jua kali ambalo linaweza choma ngozi yangu na kuniletea madhara mbalimbali.

Naam mimi ninaishi mahali nilipozaliwa kuanzia utotoni hadi nimesomea sehemu nilipozaliwa na pia hata shule ya upili imekuwa sehemu nilipozaliwa shule ya chuo kikuu ndipo tu nilitoka lakini nilieza kurudi sehemu yangu ya kuzaliwa ina mazingira mazuri na pia mila zake na pia vyakula vizuri ndio maana naipenda sehemu yangu na pia singependa kuacha wazazi wangu waishi mbali na mimi.

Naam, wakati umeme umepotea basi inamaanisha kwamba uko gizani basi mimi hupendelea kushika simu yangu ya rununu maana huwa inamoto naweza kusoma habari kutoka kutoka mitandaoni ama kuona teknolojia mpya ambazo zimekuja ama changamoto ambazo zinakumba wananchi sehemu tofauti tofauti mpaka wakati umeme unaporudi Pia umeme ukipotea mimi hupendelea pia kulala na nachukulia kama huo muda kama wakati wakupumzika kidogo mpaka umeme utakaporudi. Maana huo umeme ukipotea yamaanisha kwamba umepunguza kazi ama kazi haitaendelea maana vyombo vingi siku hizi vinatumia umeme.

Na kumbuka ni kisafiri siku moja kuenda shule ni shule yangu ya chuo kiku nilikuwa natoka sehemu ambapo nilizaliwa kuenda kuwa kuenda kwa mkoa mungine basi Gari langu lilipata ajali lakini hatu kumia sana hiyo ndiyo kumbuku ambayo sitaisahau na na shukuru mungu kwa kunisedia wakati huo mgumu ambayo niliupitia hiyo siku garila angu liliweza kuanguka lakini mimi ni libaki vile vile Hilo ndio kumbukungu ambayo ni nayo kamaisha ni muangu.

Naam, napenda kufanya kazi na wengine Maana ukifanya kazi na wengine Basi unaashiria kwamba mna umoja katika jamii ama kuonyesha upendo katika jamii Pia mkifanya kazi na wengine Basi inamaanisha kwamba hiyo kazi itakuwa kazi itafanywa kwa haraka na wepesi mno na kwa ustadi wa watu wengi ama kwa kujumuisha akili ya watu wengi Basi kazi hiyo itaeza kuisha kwa haraka na pia mtafanya kazi hiyo kwa furaha maana mtakuwa mmechangiana kwa kuifanya na watu wengi na pia kufanya kazi na watu wengi huleta watu pamoja na kupunguza msongo wa mawazo kati ya watu tofauti tofauti na kutuliza fikira maana huwa mnafurahi wote kwa pamoja.

Nama mimi hupendelea kuenda sokoni ama kwa mitaa mbali mbali ama kwa maduka makubwa makubwa ambayo yana vitu vingi ama vitu ambavyo havina si vya bandia vitu ambavyo ni original. Hapo ndipo mimi hupendelea kwedna kununua vitu zangu kwa maduka makubwa makubwa ama maduka hayo maduka hayo huwa yamesaidia sana katika kuimarisha ubora wa vitu hivyo na kuwa huwa na bei ambayo si ngumu sana Basi mimi hupendelea kununua vitu zangu kwa maduka kwa mitandao pia Lakini mitandao unaeza nunua kitu ukute si hicho ambacho uliku unakitaka Kwa hivyo afadhali utembelee wewe mwenye kuenda kwa duka na kununua kitu ambacho unakitaka.

Naam rafiki wangu basi ni rafiki wangu wa kutoka utotoni basi ni mtoto wa jirani ama ni mtu ambaye tulikuwa tunacheza naye kuanzia utotoni michezo ya utotoni na pia tumesoma naye kwa shule za msingi na sekondari pamoja mbaka wakati wa leo hii tuko pamoja. Rafiki wangu hiyo ni mkweli maana tumetoka mbali mamba ambayo tumeyafanya pamoja Sisi husidiana wakati wa changamoto, sisi uinuwana wakati wa changamoto na sisi pia uchangiana mawazo katika kufanya mambo tafauti, tafauti nini kitu ambacho kinafanya akuwe Rafiki mkweli Basi, ni pale ambapo anajua wazazi wangu, mi najua wazazi wake na pia hunisidia sana wakati, nina wakati mgumu.

Naam, mimi ujifurahisha vipi wakati wafuraha. Naamu, wakati wafuraha mimi wakikisha na kula na vyakula vya nyemana ama vyakula vitamu ambapo mimi huvienzi na vinyuaji ambapo vinasidia na marafiki wangu. Furaha yangu lazima mimi huigawia marafiki zangu Mimi wa familia yangu kukuja pamoja kukula chakula ambacho kinasta hili na pia mimi huwe kwa kwa kati wa furaha pia mimi upendelea kusikiza miziki ama miziki ambayo naipenda na huweka miziki kwa sauti kubwaili iweze kupata hile ubora na kucheza hata kama niko peke angu.

Kitu ambacho mimi hunifanya nicheke basi ni video ambazo ziko pale mtandaoni za kuchekesha. Ama vichekesho ambavyo viko huko mtandaoni ambavyo kama kama sehemu kama tiktok ama huko youtube ambavyo filamu za kuchekesha ambazo ziko huko Pia kazini kuna watu ambao huwa wanachekesha sana ama wako na kipaji cha kuchekesha wako wenye maana hufurahisha sana hufurahisha sana wanaposema hivyo vichekesho basi hunifurahisha pia mimi na hunifanya mimi nicheke.

Naam mafanikio yangu binafsi ambayo na yatamani kazini ni kuongezwa cheo nikuwe na cheo kikubwa nikuwe miongoni mwa na viongozi ambayo wako kazini Maana nina vitu mbali mbali ambavyo napenda kuvibadilisha katika jamii yangu ama katika sehemu yangu ya kufanya kazi Kwa mfano kujituma ama kuleta ubora kazini ama kuleta mafanikio na kuleta faida nyingi kazini na pia ukikuwa mkubwa pia inamaanisha kwamba mshahara pia umekuwa mkubwa ambao mshahara pia husaidia sana katika maisha kibinafsi, katika ukuwaji, katika kufanya mambo ambayo we mwenyewe unayataka katika maisha yako.

Nawm mimi ninapenda sana ya filamu filamu ya kuchekesha ama sanaa ya uigizaji hao watu hufurahisha, waigizaji hufurahisha na kufanya mtu akili yake kutulia na pia kutolea mtu masongo ya mawazo pale ambapo amekuwa na siku refu ama amekuwa na siku yenye changamoto nyingi. Basi sanaa ya uchekeshaji ni sanaa ambayo husidia sana katika kutuliza mawazo. Pale ambapo unafurahi, pale ambapo unafurahi kwa vitu ambavyo unaviona wewe mwenyewe. Basi hii huleta sana, huleta sana hisia ambazo zinatakikana kwa mwili na wewe kufanya roho yako hako kutulia na huku hata hisia zako kucheka na kufurahia.

Malengo ambayo mimi niko nayo kwa kazi yangu ni kufanya kazi kwa bidii na kuongeza faida na sipendi kupata hasara katika kazi yangu. Kwa mfano katika uuzaji wa vitu vya kazi yetu basi, mimi malengo yangu ni kuhakikisha kwamba tumepata faida mara kwa mara. Na pia malengo mengine makubwa nikuhakikisha kwamba kuna mwelewano katika baina yetu sisi wafanya kazi na watu wengi na wateja wetu huko nje, hiyo ndiyo malengo yangu malengo yangu pia mengine ni kuhakikisha kwamba nimefanya kazi yangu kwa bidi ili nieze kupandishwa cheo nikue miongoni mwa viongozi ambao wako hapo kazini.

Naam, nimewahi kuenda nimewahi shuhudia maonyesho ya sanaa mbalimbali tangu nikiwa mtoto mdogo tulikuwa tunahudhuria sehemu majukwaa ya sanaa mbalimbali. Naam, sanaa ya uigizaji ndio sanaa ambayo mimi hupenda za sana watu ambao wanaigiza ama watu ambao wako na vichekesho, hao ndio mi napendelea sana kuenda kuona katika maonyesho ya sanaa mbalimbali katika nchini. Kama kuenda kuona waigizaji ambao mimi huwadhamini na kuwaenzi na kuwainua pale ninaponunua tiketi.

Naam, udhaifu wangu kazini mimi ushugulikia kwa kufanya kazi kwa bidii ama kufanya kazi na mpango. Na pia udhaifu wangu kazi mili ushugulikia pale napo wambia wafanya kazi wenzangu na kukua wananisidia kwa mawazo ama viongozi wananisidia kwa mawazo ili niweze kuona namna ya kukumaliza uwa uzaifu baina yangu na kazi ama vile ninavyo weza kufanya kwa juhudi ama ili niweze kubadilisha mambo fulani katika kazi.

Nama, mimi hupata habari mtandaoni, haswa haswa, mtandaoni sehemu kama katika simu yangu ya rununu, pale ambapo naenda youtube, pale ambapo ninaona tiktok nini kinaendelea na pia televisioni kwa kusikiza habari, kwa redio ni unasikiza habari, nini kimetokea nini kinaendelea nchini kote basi hapo ndipo mimi, hapo ndipo sehemu ambaye mimi hutuoa habari na kufurahisha maana hizo ndizo sehemu bora zaidi kujua nini kinendelea duniani kwa haraka na kwa uwepesi zaidi.

Naam binti ni msichana ambaye ana umri wakubarehe ama umri ambao ni wa miaka kumi na nne hadi kumi na nane ama ata ishirini na tano Basi binti ni mtu ambaye hajaolewa cha kwanza Binti ni mtu ambaye anamwonekano ambao ni wakuvutia Yani binti ni jina ambalo lina elezea zaidi Elezea zaidi jina msichana.

Teknolojia ni sehemu ama ni mambo ambayo ya kigeni ambayo unayakumbana nayo mapya. Kwa mfano tunasema teknolojia ya simu, teknolojia ya vipakatalishii ama teknolojia ni mambo ambayo yanasidia sana katika kupunguza, kupunguza mambo katika sehemu. Kwa mfano teknolojia unazasema teknolojia ya kisasa Kwa mfano teknolojia ya kisasa tunaezasema ni simu ama na teknolojia imesidia sana katika ukuwaji wa sekta mbalimbali kama sekta ya usomaji pale ambapo mtu anasoma kupitia simu ama sekta ya mawasiliano pale ambapo watu wanapigiana simu wakiwa mbalimbali sehemu na pia teknolojia ya video ambapo watu inafuraisha watu mbalimbali. Teknolojia ni sehemu mbayo imeletwa ili kuraisisha mambo.

Neno kipanya ni neno ambalo linatumika ku ku kukuelezea mtu zaidi ama kuelezea mtu amefanya kazi mzuri ama mtu anamuonekano mzuri Kwa mfano ukisema kwamba mwanamziki huyu ni kipanya Inashiria kwamba huyu mwanamziki ni mzuri sana ama anawimbaji marufu ama anafanya kazi mzuri Yani neno kipanya linaelezea zaidi ubora wa mtu na ukisema kwamba kijana huyu ni kipanya masomoni Inamanisha kwamba kijana huyu ni mzuri zaidi masomoni Yani neno kipanya linaelezea ubora wa mtu ama uzuri wa mtu ama uzuri uzuri wa kazi ya mtu.

Ofisi ni sehemu ambayo imetengwa na mtu fulani ili aweze kufanyia hapo ndani mambo yake binafsi. Kwa mfano anaezakuwa anafanya kazi yake ya kazi. Kwa mfano amekaa hapo akihesabu fedha ama amekaa hapo akiandika mambo fulani ama amekaa hapo akishugulikia mambo fulani. Yani ni nyumba ambayo ni ya mtu ama ni nyumba ambayo ni ya watu ambao wameka kwa mpangilio wakifanya kazi fulani ama wakifanya katika usaidizi fulani ama wakisaidia watu wowote kwa katika usaidizi wowote. Basi, ndiyo inamaanisha neno ofisi.

Neno kupenda ni neno ambalo linatumika kuashiria hisia fulani kwa mtu au familia, kwa mfano Kwa mfano ukiongea kwa kingeleza neno I love you inamaanisha nakupenda sana Kwa mfano ni neno ambalo linatumika kuashiria ya upendo ama kuonyesha mapenzi kwa watu Kwa mfano kwa marafiki, kwa familia ama kwa mpenzi Kwa mpenzi kama kwa wapenzi wawili Linaonyesha kwamba kwamba huwa naenziana na wana mapenzi ama wana hisia za karibu ama wana urafiki ambao ni mkuu wa zaidi Kwa mfano mtu akikwambia kwa kingeleza, I love you so much. Iyo inaashiria kwamba nakupenda zaidi ama nakupenda sana. Iyo ni Iyo ni inaashiria iyo ni kwamba watu ama ni upendo ama ni hisia ambazo zinaonyeshwa kupitia watu.

Naam kili kwa mfano na kili ni neno ambalo linatumika kua shiria kwamba uweze kuweka sehemu ama unaeza kuwa mtu aki kuambia na kili hiyo sentensi sehemu ama na kili neno hilo sehemu hiyo innashiria kwamba uweze kuandika kuandika hiyo hilo jambo sehemu labda nila muhimu labda litatumika wakati mwingine mtu akikuambia kwamba nakili hicho kitu sehemu ama nakili hilo neno sehemu ni kumaanisha kwamba hilo neno litakusaidia badaaye ama ulieke sehemu Unakili hilo sehemu kwa ajili ya kumbu kumbu ambazo zinaweza tokea baadaye Maana kunakili ama nakili ni kueka kitu sehemu ili uje kukitumia baadaye.

Neno sasa hutumika kama salamu kwa watu wengine na pia ni neno ambalo linatumika kuashiria wakati uliopo Yaani wakati uliopo kwa mfano mtu anaeza kuashiria ama kukuuliza unafanya nini sasa hIyo inamaanisha kwamba, what are you doing now? Kumaanisha, yaani wakati uliopo, wakati uliopo, hiyo ndiyo maana zaidi ya neno sasa. Lakini, watu wengine hulitumia kama salamu, mtu anakuambia, vijana wa sahi wanakwambia sasa unajibu poa sana. Kwa maanisha kwamba, habari yako ya sahi, ama unafanya nini? Inatumika kama salamu pia kuashiria wakati uliopo.

Naam neno mbili ni neno ambalo linatumika kuashiria kitu ama vitu ambavyo viko zaidi ya kimoja Kwa mfano mtu akikuambia kwa kiingereza I need two sticks huyo ni mtu amekuambia nataka vijiti viwili Kumaanisha hataki kijiti kimoja anataka vijiti viwili anataka vijiti zaidi ya kimoja hiyo ni kumaanisha kwamba ni kitu zaidi ya ni neno ambalo linaashiria ama kitu zaidi ya kimoja Kwa mfano miti miwili hiyo inamanisha ni mti lakini hiyo miti ni miwili ama ni mti lakini hiyo mti ni zaidi ya moja Lakini.

Naam mchana ni wakati mchana ni wakati ambapo kuna jua una mchana unanzia saa moja asubuhi hadi saa kuminambili ya asubuhi ama saa kuminambili ya asubuhi kisha giza linaingia kumanisha kwamba mchana umeisha mchana unakuwa na jua na usiku ama usiku unakuwa na mwezi na nyota mchana kuwe kuna nyesha, kuwe kunaa kunaa kuna masika, ama kuwe kuna hata baridi ama barafu, basi, mchana ni mchana Juwla likiwepo, wala halipo, basi, ni mchana na mchana uanzia saa moja hadi saa kumi na mbili.

Suruali ni vazi ambalo halipiti chini ya magoti ama haliendi chini ya magoti. Inaeza kuwa ni suruali ya ndani ambayo ni fupi zaidi ama ni suruali ambayo ni refu inafika tu kwa magoti. Suruali pia inafika tu kwa magoti na kurudi juu kwa kiuno. Hiyo ndiyo maana ya suruali. Hiyo ndiyo maana ya vazi suruali.

Matunda ni yaina ya mbegu ama ni yaina ya mbegu za miti mbali mbali miti inavyo komaa basi uweza kutoa mbegu na hapo mkwa mbegu Huzingirwa na nyama ama uzingirwa na juisi tamu Iyo ndio hutengeneza matunda kwa kila mti una matunda yake tafauti Kwa mfano maembe, machungwa, parachichi Basi, hayo ndio matunda mbao binadama ukula na tunda pia huthidia ama hua na ladha yake Mana pia hua umebeba mbegu ya mti huo.

Naam, baba ni mzazi wa kiume katika familia, anaeza kuwa anaeza kuwa ni ndugu ya baba yako, ama ni, ama ni ukoo wa ndugu ama ni mandugu za baba yako. Mzazi wowote wa kiume katika familia basi anaeza ndio anaitwa baba, hasa hasa Hasa hasa yule mzazi wa kiume ambaye amekuzaa wewe. Huyo ndio ana ruhusa wa kuitwa baba.

Naam, Aprili ni mwezi wa nne wa kila mwaka, Aprili ni mwezi wa nne wa kila mwaka, maana, Aprili ni neno la ama jina la mwezi na huo mwezi ni mwezi wa nne wa kila mwaka.

Na kuku ni aina ya ndege ambaye hufugwa nyumbani huwa anaangua mayai na wadogo anaangua vifaranga huyo ndiyo kuku mayai yake huliwa na pia hufugwa nyumbani na kuku ni wakike na kuna jogoo ambaye ni wakiume.

Naam uwasilisho unamaanisha kwamba ni labda mtu amefika amewasili ama kuna maneno ambayo yanataka kuwasilishwa katika upande mwingine kupitia labda kupitia kwa kusomwa ama kupitia kwa mtandao ya wasilisho kwa watu ili yaweze kusikilizwa.

Naam mawingu ni mvuke wa maji au barafu unaoonekana angani mawingu yanaeza kuwa ya rangi nyingi kuna mawingu meupe kuna mawingu meusi na pia kuna mawingu ya mvua ambayo yakitanda basi huwa unajua kwamba yananyesha.

Naam usimamizi ni mchakato wa kiongozi ama kusimamia mchakato yaani kusimamia mradi wowote ama kuthibiti kuwa kiongozi katika sehemu ambayo wewe ndie unae toa amri katika ufanyaji wa kazi tofauti tofauti katika eneo hilo kwa kingereza wanaita management.

Naam bustani ni kashamba kadogo ambako si kadogo sana lakini ni shamba ambalo liko ambalo liko nyumbani. Linaeza kuwa limepandwa aina yoyote ya mimea lakini huwa linadhibithiwa hapo nyumbani na watu wa nyumbani. Hiyo ni shamba ambalo huwa linapandwa sukuma, vitunguu, kitu chochote hata maua. Unaweza sema bustani ya maua, bustani ya kitu chochote. Ni kashamba tu kadogo ambako kanalimwa vimimea tofauti tofauti.

Naam ripoti ni ujumbe ambao ama ni ujumbe ambao unatolewa kwa mtu fulani baada ya mda fulani Kwa mfano wanafanyakazi wa huu hutoa ama hutoa ripoti kwa kitu ambacho kimetendeka badala ya wiki ama mwezi Kwa hivyo ripoti ni ujumbe ambao unatolewa labda kwa viongozi ama kwa wananchi ama ni ripoti ama ya ni ujumbe ambao unatolewa kwa mtu fulani.

Samahani ni neno mbalo linatumika kuomba msamaha ama kuonyesha ishara ya heshima kutaka kufanya kitu chochote ambacho unakitaka kukifanya Kwa mfano unawezasema samahani naomba unisaidie ama samahani naomba kupita Yani nilugha ya heshima ambayo inatumika katika baadi, katika watu Yani nilugga ya heshima ambayo inatumika kwa watu wa dogo, kwa watu wa kubwa.

Neno kubwa ni neno la kiswahili ambalo linaelezea kwamba kitu kina ukubwa ama kina muonekano mkubwa. Sasa kwa mfano watu husema hili neno anazawadi kubwa kwa sababu inaonekana kuwa ina muonekano mkubwa.

Na mkutano ni sehemu ambayo watu wameeza kujumuika na wanaviongozi wao ambayo wanawaongoza katika mambo fulani na umeleta watu zaidi ya watu ishirini basi huo ndio mkutano umeleta watu pamoja na kuna mada ambayo wanaijadili hapo na wako na viongozi ambao wanawasimamia ambao wanawaelezea nini ambacho kinatendeka hapo watu wakikuja pa mmoja basi huo unakuwa kama mkutano wa watu.

Naam februari ni jina ambalo linaashiria mwezi wa pili wa kila mwaka kila mwaka una miezi kumi na mbili lakini mwezi wa pili unaitwa februari.

Naam mtu anafyosema jua kali linaashiria kwamba jua namna jua linavyowaka Je ni kali, je ni si kali, hivyo linaashiria namna jua linafyowaka.

Naam mke ni mbinadamu wa kike ama msichana ambaye ameoleka ambaye akona bwana na watoto.

Ushirikiano ni neno la kiswahili ambalo linaashiria kwamba watu wakuje pamoja ili wafanye kazi kwa pamoja. Hiyo ndiyo ushirikiano. Ni mtu ana ni mtu anasaidiana na mtu fulani kufanya jambo fulani. Wanafanya wanafanya ushirikiano kumaliza kazi waliyokuwa nayo. Wamekuja pamoja ili kumaliza hiyo kazi.

Karibu ni luga ya kiswaili ambayo inaonyesha heshima kuwashiria kwamba unaruhusa wakuingia ndani ama unaruhusa wakurudi tena. Nijina laheshima ambalo linatumika katika baina ya watu.

Naam mzuri ni jina la kiswahili ambalo linaonyesha kwamba kitu kina ubora ama kitu ni kizuri kushinda kingine Basi unavyosema vazi hili ni nzuri Basi hilo linaonesha kwamba vazi hilo lina muonekano mzuri.

Naam mafanikio ni neno la kiswahili ambalo linatumika kuelezea matokeo mazuri ambayo yametokana na kitu fulani kwa mfano kazi ama pia jitihada ama mtihani.

Nam sekta ni eneo au sehemu la shughuli za kiuchumi.

Asanti ni neno la kiswahili ambalo linatoa shukrani kutokana na jambo fulani ama kuonyesha heshima kwamba umeridhika na ambacho umekipata.

Huduma ni neno la kiswahili ambalo linatumika kuashiria msaada au utumishi kwa watu ama kuseid ama kupeana usaidizi kwa watu wengine.

Naam ni jumamosi ni neno la kiswahili ambalo linatumika kurejelea siku ya saba ya wiki.

Neno nane ni neno la kiswahili ambalo linatumia ku ku, linatumia kurejelea nambari Kuna nambari moja, nambari mbili, nambari tatu, nambari nne, nambari tano, nambari sita, nambari saba, nambari nane.

Naam nyua ni neno la kiswa hili ambalo li natumika kuelezea ugonjwa au hali ya ugonjwa vile unavyo enea katika sehemu fulani.

Nam, bila shaka ni neno la kiswahili ambalo linatumika kurejelea uhakika ama uhakikisho wa kitu fulani.

Kongamano ni neno la kisawili ambalo linarejerea mkusanyiko au mkutano wa watu ama jambo ama wakidu fulani.

Nyama ni neno la kiswahili ambalo linatumika kurejelea chakula ambacho kinatokana na wanyama.

Waridi ni ua nzuri, ama ni neno la kiswahili ambalo, linatumika kurejelea ua nzuri, lenye rangi nzuri, na harufu nzuri. Sana sana hutumika na wapenzi kama zawadi.

Naam viatu ni vifaa ambayo ama nineno la kiswahili ambalo vinarejelea vifaa ambavyo vinavaliwa miguuni kulinda miguu na kuhakikisha miguu ikosalama.

Unaweza ni neno la kiswahili ambalo linatumika kuashiria kama mtu anaweza kufanya kitu ama jambo fulani?

Nam, usiku ni neno la kiswahili ambalo linatumika kuwa sheria kipindi cha wakati baada ya juwa kuzama hadi ambapo juwa litakapo chomoza.

Naam siku njema basi ni neno la kiswahili ambalo linatumika kama mawasiliano baina ya watu na pia nise ni inaashiria ya kwamba inaeza kuashiria kwamba siku ama siku yako imekuwa bora ama imekua na uzuri fulani.

Interneti ni mtandao wa wa ki mataifa unaotumika katika mawasiliano kwa mfano kompyuta na vifaa vingine kavya kama rununu.